Mazoezi ambayo mi hufanya ni kutembea kwa haraka, kukimbia na mazoezi mengine mepesi. La, sipendi kwenda gym, napenda kufanya mazoezi ambayo anaweza kufanywa mtu akiwa nyumbani, na huwa nafanya mazoezi maratatu au nne kwa wiki kulingana kwa muda ni lio nao. Napenda sana kufanya mazoezi ya asubuhi, maanake mwili huwa mwepesi huo wakati na akili huwa inatulia na pia nikisha fanya mazoezi huwa najihisi nikuwa mwenye nguvu na pia mwenye furaha sana kuendelea na kazi zangu za kila siku.

Na pendelea hali ya baridi kuliko kukiwa na jotokali. Baridi hunifanya ni njisikie nikiwa mtulivu zaini na hunisaindia kufanya kazi kwa makini. Pia ni rahisi kufanya shughuli za kila siku wakati hali ya hewa isiyo ya joto sana. Tofauti na joto kali ambayo hunifanya mimi nichoke sana.

Mwandishi ninayempenda sana ni ken walibora. Kazi yake inanivutia sana manake inelezea hali ilivyo katika jamii. Hali halisi ya maisha anahakikisha kuwa anaonyesha vile ilivyo. Pia navutiwa na kazi yake Asumpta Keu Matei. Ambaye ni mwandishi wa kitabu chake kimoja ni Chozi la Heri. Kitabu ambacho hakika ni kioo cha jamii.

Kitu wambacho nilikuwa napenda sana ututoni mwangu ni kucheza kandanda. Manake kila mmoja tulieishi nae aliupenda sana huo mchezo. Nami ikanibindi pia ni upende. Kucheza kandanda ilikuwa kama mchezo wa kila siku. Manake tulikuwa pia na uwanja mzuri wa kuchezea kandanda.

Ninashugulikia muda wangu kazini kwa kupanga ratiba ya kazi yangu mapema na kuweka vipaumbele kulingana na umuimu. Pia, ninahakikisha ninatekeleza kazi muhimu kwanza na kuepuka kuchelewesha majukumu. Pia, huwa najitahidi kutenga muda wa kupumzika ili kudumisha umakini kazini.

Mchezaji Ronando ndiye napenda sana ni mchezaji wa mpira wa kandanda. Napenda njinsi anavyocheza kwa ustandi na njinsi anavyo tia bindii katika uchezaji wake. Nikifuatilia historia yake ananipa matumaini kuwa naweza kuwa mshindi naweza kuwa bingwa kwa sekta ya kazi yangu.